Maaa nyingi asubuhi, mimi hukula mayai. Ambayo ni muhimu sana kama kifungua kinywa kwa sababu hutoa proteini nyingi. Hukufanya ujisikie umeshiba kwa muda mrefu na husaidia kudumisha nishati ya mwili na akili. Umuhimu wa mayai asubuhi. Umuhimu wa kwanza, chanzo cha proteini. Proteini ya mayai ni rahisi kufyonzwa na mwili na husaidia kujenga misuli na kurekebisha tissue. Umuhimu wa pili, husababisha kushiba kwa muda murefu. Proteini ya mafuta yaliyomo kwenye mayai husaidia kupunguza hamu ya kula mara kwa mara. Hivyo kusaidia kuthibiti uzito. Umuhimu wa tatu, virubutisho mingi. Mayai ya na vitamini A, D, E na B kumi na mbili. Pamoja na madini kama chuma ya zinki ambayo ni muhimu kwa afya ya binadamu na kinga ya mwili. Kalori chache umuhimu wa tano. Kalori chache lakini lishe kubwa. Yai moja lina takriban kalori sabini mpaka mia moja thelathini na tano. Kulingana na jinsi linavyopikwa. Hivyo ni chaguo lenye lishe bila kuongeza uzito kupita kiasi. Umuhimu wa sita, urahisi wa kupika. Mayai yanaweza kuchemshwa, kukaangwa, kuokwa au kutengeneza omlete. Na hivyo hutoa mlo wa haraka na rahisi.

La hasha, siishi mahali nilipozaliwa. Kutoishi mali ulipo zaliwa kuna umuhimu mkubwa kwa ukuwaji binafsi kijamii na ata kiuchumi. Umuhimu wa kutoishi mahali ulipo zaliwa. Umuhimu wa kwanza. Fursa za kielimu na kikazi. Mara nyingi watu uhama ili kupata elimu bola au kazi zenye malipo na nafasi za maedeleo ambazo hazipatikani kijijini au mji wa kuzaliwa. Umuhimu wa pili, ujuzi na uzoefu mpya. Kuishi sehemu tofauti, hukufudisha tamaduni mpya, lugha na mtido ya maisha. Jabu, linalo panua upeo wa mawazo na uelewa wa dunia. Umuhimu wa tatu, mitandao ya kijamii na kitaaluma. Kukutana na watu wapya huongeza malafiki na mitandao ya kazi, jabo linalo weza kukusaidia baadae. Umuhimu wa nne, uhulu wa kujitegemea. Kuodoka nyumbani, hukufudisha kujitegemea, kupanga maisha yako we mwenyewe na kuchukua majukumu binafsi. Umuhimu wa tano, ubunifu na mwazo mpya. Mazingira mapya mara nyingi huchochea ubunifu na mawazo mpya kwa sababu unakutana na changamoto na suluisho tofauti. Umuhimu wa sita, kuepuka vikwazo vya jamii. Wengine uodoka ili kuepuka shinikizo la familia au mila zinazo wazuia kufuata doto zao.

Utaratibu wangu wa jioni ni kama ufuatayo. Kwanza, kumaliza shughuli za mchana. Watu wengi hupenda kukagua kazi walizozifanya mchana, kuandika mambo muhimu au kupanga kesho. Hii husaidia kuondoa msongo wa mawazo kabla ya kulala. Pili, kuanza kupumzika. Mara nyingi kuanzia saa mbili usiku mpaka saa tatu, mimi hupunguza shughuli nzito na kuanza kupumzika. Hii inaweza kuwa kwa kusikiliza muziki wa taratibu, kusoma kitabu au kuzungumza na familia. Tatu, sherehe za jioni. Mimi huchagua mazoezi mepesi kama kutembea au yoga ili kuondoa uchovu. Nne, kujiandaa kulala. Kuzima vifaa vya kieletroniki ili kupunguza mwanga wa blue. Kufua uso, kupiga mswaki na kuvaa nguo za kulala. Tano, hisia za jioni. Utulivu wa familia mazungumzo ya kifamilia au muda wa kupunguza. Kujipumzisha huleta furaha.

Mimi napendelea mfumo wa Android. Android ni mfumo wa uendeshaji wa simu unaotengenezwa na google na umuhimu wake huko katika upatikanaji mpana, urahisi wa kutumia, gharama nafuu na uwezo wa kubadilishwa kulingana na mahitaji ya mtumiaji. Ni mfumo unaotumika na simu nyingi duniani, hivyo unarahisisha mawasiliano, upatikanaji, wa programu na usalama wa kifaa.

Napedelea joto. Hii ni kwa sababu joto hufanya mwili kuwa mwepesi. Joto uchochea mzunguko wa damu na ufanya misuli kuwa laisi kusongea. Pia joto uchangia fulaha na shugri za nje. Watu ufulaia kuogelea kutembea na shele za nje wakati wa joto. Ingine ni kuwa joto usaidia kilimo. Joto na mwanga wa jua ni muhimu kwa ukuaji wa mimea. Joto pia huongeza vitamini D. Kukaa juani husaidia mwiri kupata vitamini D kwa mifupa imara. Kwa ufupi, joto uleta nishati na shugli nyingi za kijamii.

Mfano wa chakula cha jadi ni nacho kipenda ni ugali na sukuma wiki. Ugali na sukuma wiki ni chakula cha msingi cha jadi Afrika mashariki. Chenye umuhimu mkubwa wa kiafya, kiutamaduni na kijami. Ugali hutua nisharti ya muda mrefu kutoka kwa wanga wa mahindi. Huku sukuma ikiongeza vitamini, madini na vinyo. Ni nyuzinyuzi zinazosaidia kinga ya mmeng'enyo wa chakula.

Mimi hukaa hadi saa tano usiku. Ili kupata ushingizi wa kutosha wa masaa saba au nane. Umuhimu wa kuthibiti muda usiku. Umuhimu naba moja. Afya ya mwiri na akili, kukula mapema husaidia mwili kupumzika na kuimalisha kiga. Umuhimu wa pili. Ufanisi wa kesho. Usingizi wa kutosha, uongeza umakini na nguvu za kufanya kazi mchana. Umuhimu wa tatu. Kuepuka msongo wa mawazo. Kukaa hadi usiku sana mara nyingi uongeza uchovu na msongo wa mawazo. Muhimu wa nne na wa mwisho. Ratiba bora. Kuwa na muda maalumu wa kulala na kuamuka husaidia mwili kuzoea na kudumisha afya ya muda mrefu.

Njia bora ya kushambulia mabadiliko kazini ni kukubali kwamba mabadiliko ni sehemu ya kawaida ya maisha ya kikazi. Kisha kutumia mbinu za kujifunza kubadilika na kushirikiana na wengine ili kustawi. Hatua muhimu za kukabiliana na mabadiliko kazini. Namba moja, kukubali mabadiliko kama fursa. Badala ya kuyaona kama tishio, mabadiliko ya naweza kufungua milango ya kujifunza ujuzi, mpya na kupata na fasi bora. Hatua ya pili, kujifunza na kuboresha ujuzi. Mabadiliko mara nyingi huletwa na teknolojia mpya au sera mpya. Kujifunza ujuzi wakiteknolojia na kuboresha maarifa, husaidia kuendelea kuwa na thamani kazini. Hatua ya tatu, kuwasiliana kwa uwazi. Kuuliza maswali na kushiiikiana na wafanyakazi wenzako husaidia kuelewa mabadiliko na kupunguza hofu. Mawasiliano mazuri hujenga mshikamano wa timu na bali ya nne, kuweka mtazamo chanya. Kuona mabadiliko kama njia ya kukuwa, njia ya kukuwa binafsi na kitaaluma, uongeza motisha na kuondoa msongo wa mawazo. Na balu, hatua ya tano, kujenga ustahimi livu kuwa tayari kubadilika na kushugulika na changamoto mpya bila kukata tamaa. Hii ni nafasi muhimu kwa fanyakazi katika mazingira ya lio badilika haraka.

Katika kazi za nyumbani kama kuosha vyombo, kufua, kufagia, au kupiga deki, kupiga pasi, kupika. Kazi ya ambayo ni nayoichukia kabisa ni kazi ya kuosha vyombo. Kuosha vyombo ni moja ya kazi za nyumbani zinazofanywa kila siku na ingawa mara nyingi uonekana kama mzigo ina umuhimu mkubwa kwa afya, usafi na utaratibu wa familia.

Naam, navaa miwani. Navaa miwani kwa kulida macho. Kulida macho ni jabo la muhimu sana kwa afya ya mwiri kwa sababu macho diyo chombo kikuu cha kuona na kueleo mazingila. Mara nyingi watu upuuzia lakini macho yanaitaji uangalizi maalum iri kuepuka matatizo ya muda mlefu. Umuhimu wa kulida macho. Kuepuka magonjwa ya macho. Utunzanji muzuli huzuia matatizo kama katalact na upungufu wa kuona. Umuhimu wa piri. Kuimalisha uwezo wa kuona. Macho yenye afya husaidia kusoma, kuendesha gali na kufanya kazi kwa ufanisi. Umuhimu wa tatu. Kupunguza uchopu wa macho. Utuzanji mzuli upunguza uchofu unaotokana na kutumia simu au komputa kwa muda mlefu. Kudumisha ubola wa maisha. Macho bola hufanya, ufanya mtu afulaie shughli za kila siku, pira vizuizi.

Naamu, nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu, ambayo ilikuwa ni duka la kuuza vifaa rejareja. Sababu za kufikiria kuanzisha biashara yangu ni kama uhuru wa kifedha. Nilitamani sana kujitegemea na kupata kipato bila kutegemea mshaharaa pekee. Sababu ya pili ni kufuata ndoto au kipaji. Biashara huwa njia ya kukigeuza kuwa chanzo cha kipato. Sababu ya tatu ni kujenga ajira kwa wengine. Biashara huleta nafasi za ajira na kusaidia jamii. Sababu ya nne ni ubunifu na uthabiti. Kuwa na biashara binafi humruhusu mtu kuamua mwelekeo wa kazi yake na kujaribu mawazo mpya. Sababu ya mwisho ni kujenga uridhi. Nilitamani sana kuanzisha biashara ili uwe urithi kwa familia na kizazi changu kijacho.

Ninachopenda kuhusu shilika langu, ambalo ni Microsoft ni ubunifu wa kiteknolojia. Microsoft imekua mstali wa mbele katika kutengeneza programu za huduma zinazo badilisha maisha ya watu kama Widows, Office na Azuri. Pili nikuwezesha watu, lengo kuu lao ni empower every person and every organization on the planet to achieve more. Yani kusaidia kila mtu kufanikisha zaidi kupitia teknolojia.

Penda kununua vitu katika duka kuu, abalo ni supermarkets. Hii ni kwa sababu hutoa bithaa nyingi kwa sehemu moja kama chakula, vifavya nyumbani, guo na vifaa vya teknolojia. Faida ku ni kuwa ulahisi, uhakika, wa ubola na malipo kwa jia tofauti, abayo unaeza lipa na cash, card ama kwa simu.

Sherehe yangu ya kupendezwa, ni harusi. Sherehe za harusi huvutia kwa sababu ya furaha, muziki, chakula na mshikamano wa familia na marafiki. Pia sherehe za harusi ni kumbu kumbu ya maisha na huunganisha vizazi. Kwa ufupi, sherehe za harusi hupedwa kwa sababu huleta furaha, mshikamano na kumbu kumbu za kudumu.

Naam, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kutembea husaidia kuimalisha moyo, mapafu na misuli. Pia hupunguza hatali za magonjwa sugu kama kisukari na shinikizo la damu. Pia kutembea hupunguza msongo wa mawazo uongeza fulaha na usaidia ubongo kufanya kazi vizuri. Umuhimu mwingine wa kutembea miguu ni kama ulahisi wagalama nafuu mazoezi ya kila siku kujivijali na kuunganishwa na mazingila.

Napenda sanaa aina za gibu. Mfano wa sanaa aina za gibu ni muziki, mashairi na fasihi simulizi. Naipenda hii sanaa kwa sababu uchochea hisia kupitia sauti na maneno. Muziki huleta furaha, mashairi huonyesha hekima na utamaduni. Umuhimu ni kuwa huu husaidia kuunganisha jamii kufundisha maadili na kutua burudani. Kwa ufupi sanaa hupendwa kwa sababu huonyesha ubunifu utamaduni na hisia za binadamu.

Napenda nyama ya ngombe zaidi. Hii ni kwa sababu ya ladha yake na matumizi mengi kama nyama choma, supu, mshikaki na au stew. Pia nyama ya ngombe ni chanzo kizuri cha proteini na chuma kwa mwili.

Napendelea mwanga mkali kwa sababu mwanga mkali hufaa kwa kazi zinazohitaji umakini mkubwa kama kusoma, kuandika au kupika. Pia mwanga mkali hupunguza makosa kwa sababu vitu vinaonekana kwa uwazi. Kwa kifupi mwanga mkali hufaa sana kwa kazi.

Mimi napenda kunywa chai asubuhi kwa sababu ni sehemu ya utamaduni na mshikamano wa kifamilia. Hasaa Afrika mashaliki. Pia chai hutoa utulivu ina anti-antiozident zinazosaidia afya na mala nyingi huchanganywa na maziwa au tangawizi kwa ladha ya kipekee.

Njia yenye mimi hutumia kuweka malengo. Hutumia mfumo wa smart, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Kwa sababu mfumo huu unatoa mwelekeo wazi kupima maendeleo na husaidia kufanikisha kazi kwa ufanisi. Malengo ya kila muwezi pia huweka nidhamu, hupunguza msongo wa mawazo na huongeza motisha ya kazi.

Ndio, nafuata matukio ya kimataifa. Mimi hufuata matukio ya kimataifa kwa sababu, ndio moja ya kazi yangu muhimu. Kukusanya taarifa mpya na sahihi kutoka duniani kote, ili kusaidia kuelewa kinachoendelea duniani.

Napendelea kusoma kwa sababu hutoa maarifa mapya na hufungua upeo wa fikra. Pia ni njia rahisi ya kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wengine bila kupitia moja kwa moja. Faida za kusoma ni huongeza msamiati na uelewa wa lugha. Faida ingine ni husaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa kusoma vitabu vya hadithi au makala ya za kuvutia. Faida ya mwisho ni kufundisha maadili na historia.

Kulingana na mimi mazingira ya kazi huundwa na usalama, mshikamano wa timu, usawa wa majukumu na uwiano kati ya kazi na maisha binafsi. Haya yote husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza motisha na kuimarisha ubunifu wa wafanyikazi.

Ndio, mimi hugawanya taka zangu kwa sababu ya kulida mazingira, kupunguza uchafuzi, kurejeleza na kutumia tena, kutunza afya ya jamii na uchumi wa kijani. Taka zilizogawanya zinaweza kuwa chanzo cha kipato kupitia ulezeshaji na ubunifu wa bidhaa mpya. Hitimisho ni kuwa kugawanya taka ni njia rahisi lakini yenye hadhari kubwa kwa afya, usafi na uendelevu wa mazingira.

Mafanikio binafsi ninayo dhamini kazini ni kushirikiana vizuri na timu. Mafanikio ya kijamii hujenga mshikamano na hufanya kaziwe ya kufurahisha. Pia, hudhaminiwa kwa sababu huonyesha uwezo wa kuwasiliana na kushirikiana. Kwa ufupi, mafanikio binafsi kazini yanadhaminiwa kwa sababu huongeza kujiamini, motisha na ukuaji wa kitaluma na binafsi.

Napenda buludani kama filamu, muziki na dansi na malafiki zangu. Hii ni kwa sababu hufanya muda wa pamoja uwe wa kufulaisha na wa kupumzika. Pia hutia kasi ya kushirikiana ladha na mtindo tofauti. Kwa ufupi nathamini shughli na malafiki kwa sababu huimalisha mshikamano huondoa msongo wa mawazo na hujenga kumbukumbu za kudumu.

Napenda filamu za kihistoria. Nazipenda filamu za kihistoria kwa sababu ufundisha kuhusu historia na tamaduni. Pia hutoa na fasi ya kujifunza na kutafakari maisha ya zamani.

Naam, natumia mitandao ya kijamii, kuwasiliana na marafiki pia familia. Whatsappu, Facebooku, Instagramu, hutumika kuwasiliana haraka na kushirikiana picha au video. Kwa ufupi, mitandao ya kijamii hutumika kuwasiliana, kujifunza, kuburudika, kufanya biashara na kujieleza.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa sherehe ndogo kazini. Ambayo ni chakula cha pamoja, keki au vinywaji. Sababu hukuwa hutoa nafasi ya kushukuru na kufurahia mafanikio kwa pamoja. Kusherehekea mafanikio ya timu ni jambo la muhimu kwa sababu huimarisha mshikamano, huongeza motisha na hufanya kila mtu ajisikie kuthaminiwa kwa ufupi kusherehekea mafanikio ya timu ni zaidi ya furaha ni ni uwekezaji katika mshikamano motisha na ufanisi wa kazi.